Ili kuongeza uzalishaji, huanza kwa kuweka malengo madogo yanayoeleweka, halafu nachukua hatua moja moja. Napenda kupanga siku yangu mapema nikiweka muda wa kazi na muda wa kupumzika. Kwa sababu akili nayo inahitaji pumziko, nikihisi nimelemewa, nasimama kidogo, navuta pumzi, halafu narudi nikiwa nimekaa sawa. Hapo ndipo kazi inatiririka vizuri zaidi bila presha nyingi.

Ninapenda mwezi wa desemba zaidi, kuna utulivu fulani na furaha kidogo inayokuja na baridi na mwanga wa karamu za mwisho wa mwaka. Ni wakati wa kutafakari kushirikiana na familia na kupanga ndoto mpya kwa mwaka unaofuata. Kwangu, si tu mwezi tu, bali hisia za amani na shukrani zinazounga mkono kila siku ya mwezi huo.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni geografia napenda kuelewa jinsi dunia inavyopangwa, milima, mito, bahari na mabadiliko ya hali ya hewa. Kuna namna ya kuvutia kuona jinsi kila sehemu ya dunia ina hadithi yake na jinsi binadamu na mazingira wanavyoshirikiana. Kwangu, si tu nadhiria bali ni njia ya kuelewa mahali tunapoishi na jinsi ya kuishi kwa heshima na dunia.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa mwanzo huwa sirahisi, kuna ule mkono unaotaka kushika simu bila kufikiria, halafu unajikuta unacheka mwenyewe. Lakini ikipita muda kidogo, akili hutulia, macho ya naanza kuona vitu vidogo, sauti zanje, mazungumzo ya na ana kwa ana, siku kama hiyo hunikumbusha kuwa maisha bado ya na ladha, hata bila skrini. Mradi tu unajipa na fasi ya kuyasikiliza.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Kuna ule ukaribu unaokuja, mnapo kaa mezani, mkicheza, mkitania, na kusubiri zamu yako kwa hamu, hunikumbusha jioni za nyumbani, mazungumzo ya kikatizwa, na kicheko kidogo. Michezo hiyo hunipa pumziko la akili na nafasi ya kuungana na watu, si kwa haraka, bali kwa ladha ya pamoja.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na mpangilio wa msingi wa siku nikiwa na malengo yanayoeleweka kwa kila siku. Kila kazi kubwa hugawanywa katika hatua ndogo nikiweka muda wakufanya kazi na muda wa kupumzika. Mara nyingine ninaweka vipaumbele. Kazi muhimu kwanza zile zisizo ya dharura baadae. Kwa kweli, si tu kupanga ratiba bali kuunda mwendo unaonisa utulivu na kuhakikisha kila siku inamalizika kwa hisia ya mafanikio kidogo kidogo.

Tunda langu la kupendeza ni parachichi, napenda ladha yake laini na yenye utamu kidogo, na pia jinsi unavyoweza kuutumia kwa njia nyingi, kama kwenye chakula, smoothie, au hata kwa kifupi chakula peke yake. Kwangu, si tu ladha, bali ni hisia ya raha kidogo, kila nikikula, na kumbukumbu ya nyumbani au asubuhi tulivu zikiungana nayo.

Kwa kiasi fulani, ndio, lakini si sana. Kuna nyakati unakuwa umechoka au unaharaka. Chakula cha haraka kinaingia kama msaada wa dharura, lakini kwa moyo wangu. Napendelea chakula cha nyumbani, kile kinachokuwa muda kidogo kuandaliwa na kina ladha ya upendo. Chakula cha haraka hunishibisha tumbo, lakini cha nyumbani hunishibisha hata moyo.

Kile ni nachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni watu, unajua ni kile ni ile hali ya kuingia kazini ukijua huta kutana na nyuso tu bali miyoyo. Kuna mshikamano fulani, hata siku ikiwa ngumu, munaweza kucheka kidogo, mkahimizana, halafu mambo ya songe, pia napenda namna tunavyo thamini maoni ya kila mtu, hata yale madogo. Inakufanya ujihisi unanafasi, unamchango kwa kweli si kazi tu ni jamii ndogo ambayo imenilea na kunikuza taratibu.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Lion King. Kila nikiiangalia nahisi kama narudi kwenye utoto kidogo. Kuna yale mafundisho ya maisha yaliyofichwa kwenye hadithi, rahisi tu kuhusu wajibu. Kupoteza na kujipata tena. Ile sauti ya upepo, muziki na safari ya simba inanigusa sana. Inanikumbusha kwamba hata ukipotea kwa muda, bado unaweza kurudi kwenye kusudi lako. Ni filamu iliyobaki moyoni si macho tu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuyahusisha na maisha halisi Unajua nikisikia kitu kipya huwa najiuliza hiki kinaingia wapi kwenye maisha yangu? Na mara nyingi najifunza zaidi kupitia kusikiliza watu, mazungumzo ya kawaida tu au kujaribu kwa vitendo hata nikikosea. Kuna wakati unajifunza kitu ukiwa kimya, ukiangalia tu, halafu baadaye unagundua kimekaa ndani yako Kwangu kujifunza si haraka, ni safari yenye ladha yake.

Kabla ya kulala, mimi hupenda kupunguza kasi ya siku taratibu. Mara nyingi hukaa kimia kidogo nikiwaza ilivyo pita siku. Nini kilienda vizuri? Nini kiliniacha nikitabasamu? Wakati mwingine nasikiliza muziki laini au kusoma mistari michache ya kitu kinachotuliza moyo Alafu kuna ile dakika ya mwisho, unapofunga macho, unapumua kwa kina na mwili unaanza kusema, sasa ni sawa kupumzika ni wakati mtulivu sana, unaonisaidia kuachilia siku na kuikaribisha kesho ya kwa amani.

Napenda kutumia muda na familia kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi ni kukaa pa moja jioni, tukiongea tu kuhusu siku ilivyo pita, kicheko kikiingia bila kulazimishwa. Kuna nyakati za kupika pamoja, harufu jikoni, kila mtu akitoa mchango wake mdogo, wakati mwingine ni matembezi ya polepole au ibada ya pamoja. Kimya kile kinacho unganisha mioyo. Hapo ndipo najisikia nimejaa, kwa sababu familia inanirudisha kwenye mizizi yangu.

Ndiyo, natumia, lakini kwa namna ya kawaida sana. Kwa mfano, napenda kusikiliza ujumbe wa sauti badala ya kusoma meseji ndefu. Hasa nikiwa nimechoka macho. Pia muziki na vipindi vya mazungumzo hunisaidia sana. Unahisi kama kuna mtu anakaa karibu na wewe. Sauti ina ule ukaribu wa kipekee. Unahisi hisia, pumzi, hata ukimya mdogo. Inafanya mambo yanaonekana hai zaidi kuliko maandishi tu.

Kila siku napenda kutumia simu yangu zaidi ya viyote. Kwa sababu inaunganisha kila kitu mawasiliano, muziki, habari na hata kupanga ratiba. Pia napenda kompyuta. Hasapale ninapohitaji kufanya kazi au kuandika mambo muhimu. Kwa sababu inarahihisha kila kitu. Marea nyingine hupitia na vidokezo vidogo vya teknolojia kama saa za kidijiti au programu ndogo za kufuatilia ratiba ambazo zinasaidia siku iwe na mpangilio Kwa kweli, hizi zana zinanifanya nijisikie tayari kwa kila siku.

Napenda kula kwenye sehemu ndogondogo zilizo na utulivu hasa zile kafes au mikahawa ya mtaa yenye chakula cha nyumbani Unajua mahali unapokaribishwa kwa tabasamu, muziki ukochini na chakula kinaladha ya kupikwa kwa upendo Mara nyingi nachagua sehemu ninayoweza kukaa polepole, kuzungumza na kuskia harufu ya kahawa au chakula kipya jikoni Hapo ndipo kula nje kunageuka kwa uzoefu si kushiba tu.

Kwa kawaida napenda kulala mapema kiasi labda hadi saa nne au saa tano usiku lakini kuna usiku hasa nikifikiria mambo mengi au nikiwa nimetulia kimia na jikuta nimekaa kidogo zaidi. Unajua zile saa za usiku dunia imetulia mawazo yanatembea taratibu Lakini bado hujitahidi nisivuke sana Kwa sababu asubuhi nao inahitaji nguvu na akili iliyoamka vizuri.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali wa mahindi, na mboga za majani. Kila wakati ninapokila, napata ile furaha ya ladha ya zamani. Unajua ile hisia ya nyumbani. Napenda pia vinywaji vya asili kama chai ya tangawizi au juisi ya matunda. Kwa kweli, si kila tu kinachonifurahisha, bali ni mchanganyiko wa ladha, harufu na kumbukumbu, zinazofanana na utulivu wa familia na nyumbani.

Nikipata kazi ya dharura, kwanza huzingatia kutolia. Unajua, msukumo wa haraka unaweza kufanya mtu afanye makosa kwa hivyo napumzika kidogo na kupanga hatuwa za haraka lakini kwa akili. Kisha, nashughulikia tatizo kwa utaratibu, kuangalia ni nini kinahitaji kufanywa kwanza na kuendesha hatuwa moja baada ya nyingine. Mara nyingine pia hujumuisha wenzangu wa haraka kwa sababu mara nyingi msaada wa pamoja unarahihisha suluhisho. Kwa kweli ni mchanganyiko wa utulivu, mpangilio na mshikamano wa haraka.

Chakula ninachokipenda zaidi ni chapati na maharagwe. Kila nikikila napata ile ladha ya nyumbani. Unajua ile mchanganyiko wa harufu ya chapati iliyopikwa vizuri na maharagwe yenye harufu ya kipekee ni chakula kinachonifanya nihisi nimeguzwa na furaha ndogo ya kila siku. Mara nyingine napenda kushirikiana na familia wakati wa kula kicheko kidogo kikiingia mezani. Kwa kweli chapati na maharagwe si tu chakula, ni kumbu kumbu na utulivu wa nyumbani pia.